Je, ni vizuri mtu kujilinda kutoka kwa vitisho vya mtandao? Ndiyo, ni vizuri sana mtu kujilinda kutokana na vitisho ya mtandao kwani inaeza kukuletea madhara ambayo ni mengi. Mimi sipendi vitisho vya mtandao na mara mingi nikijipata kwamba nataka kuingia katika vitisho vya mitandao Mimi huondoka na kuachana na mambo hayo ivo basi kujilinda kutoka na mambo mengi.